Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chokoleti. Ninapokula keki hii hunifurahisha kwa ladha yake tamu na harufu nzuri. Keki ya chokoleti hunikumbusha hafla za kusherekea siku za kuzaliwa na matukio maalum ya familia na marafiki. Pia ninapokula kipande kidogo hunikumbusha furaha ndogo za maisha na kunifanya nijisikie rathi. Wakati mwingine hupenda kuipambanua na matunda ambayo huongeza ladha na mwonekano wake. Keki hii hunifanya nijisikie furaha na kuridhika kikamilifu.

Ninaweza kusema mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu naamini muda ni kitu cha thamani sana. Ninapenda kupanga ratiba yangu mapema na kuanza maandalizi kabla ya wakati ili kuepuka haraka au msongo wa mawazo. Kuwahi hunisaidia kuwa tayari kisaikolojia na kimwili na hunipa nafasi ya kushughulikia mambo yasiyotarajiwa. Pia huonyesha heshima kwa muda wa wengine na kujenga taswira nzuri kazini na katika jamii. Ingawa kuna nyakati chache zisizoepukika za kuchelewa, huhitaji kujifunza kutokana nazo na kuboresha mipango yangu ili kuhakikisha nawahi mara nyingi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini si mara kwa mara. Hupenda sana hasa wakati niko kwenye shuguli nyingi au nikihitaji kitu haraka na kitamu. Chakula cha haraka hunipa furaha ya latha na urahisi kwa sababu kinapatika na kwa haraka bila kupika muda murefu. Hata hivyo napendelea pia kula kwa kiasi na kuhakikisha si chakula cha kila siku ili kuepuka madhara ya kiafya. Mara nyingi hupendelea vyakula kama pizza au burgers, lakini pia hujaribu kujumuisha mboga au matunda pamoja ili lishe iwe bora.